Wakati wa mvua, tunapenda kushiriki katika shuguli za kilimo na pia huandaa visi ya maji ya mvua kwa ajili ya matumizi ya badae katika hali ya kiangazi. Ninapenda sana mvua, napenda hali ya mvua kwa sababu inanipa sana faraja na pia, nakumbukumbu nzuri cha mvua, ni kuchezea mvua kuingia kwenye maji ya mvua na kuchezea ile mvugo, kuchezea kwenye mvua. Na baada ya hapo usiku tunakua tunahoma kali kumbu kumbu nzuri sana ya mvua katika utoto wangu. Na pia ingawa naipenda mvua lakini huwa inabadilisha mipango yangu. Kuna siku natuma sokoni lakini kwa sababu ya mvua ninashindwa kuenda sokoni itabidi nibaki nyumbani. Nataka niende kwenye mipango yangu binafsi lakini nashindwa kutoka kwa sababu mvua inakua na binu ya huku inakuwa sio rafiki. Kwa hiyo maji yanajaa kwenye barabara kwa mgumo. Hapo ndio changamoto ya mvua kwa upande wa kwetu na pia mvua napenda sana kusikia sauti ya mvua huwa napata mzuri sana, hivyo ndivyo navyoipenda mvua.

Ninapenda sana kuwa moja mimi na familia yangu. Kwa maana hiyo inazidi kutuzidisha amani tena ya familimisha umoja wetu na ushirikiano kuomba kwa pamoja. Na licha ya hivo pia pika mimi na familia yangu tunapenda sana kupika kwa pamoja. Kwa sababu hiyo inakuwa ni furaha kubwa sana kwa familia na kupika kwa pamoja. Tunapika pilau, tutakaanga chipsi. Hiyo inakuwa ni furaha, tunakula kwa furaha kama familia. Na licha ya hivo pia hucheza michezo mbalimbali. Ambao itatutoa katika hali ya huzuni. Ambao itatuleta ili tuzidi kufurahia ile siku ambao tumekusanyika kama familia. Kuamsha akili michezo ya zidi ya kuzidi kujuana kama familia. Na baada ya kuchangamsha akili huwa tunapenda kuchukua muda mwingi na penda kuchukua muda mwingi. Kujadiliana na kushirikishana katika maswala mbali mbali ya kimaisha. Kama wakubwa kuzidi kunipa elimu ya kimaisha. Nijinsi gani ya kukaa na watu gani. Ya kuzidi kutafuta maisha vizuri kabisa ninavyo penda kufanya nikiwa na familia yangu.

Mimi sio mpenzi wa mpira, timu yoyote ya michezo ambayo ninaifuatilia. Ingawa kuna bakwa kwa hapa Tanzania, huwa zinacheza ni timu ambazo ni nguli, na huwa hazinanga hili ni timu ya iyanga, pamoja na simba, na azam, na hizo timu ninazijua. Wa mpira, na sifuatilii sana mpira, siyo penda. Kwa hiyo, kwenye mambo ya mpira, kwenye mambo ya michezo, huwa sifuatilii sana. Na siyo tu katika michezo ya mpira wa miguu kama vile mipira ya kikapu pia huko nako sipo kwa hiyo sina timu yoyote ya michezo kufuatilia kutoka moyoni kwa sababu siyo kitu ambacho napenda yaani siyo siyo stara yangu. Kwa hivyo navyo hapana sipo katika kushangilia timu yeyote ile.

Muda mwingi sana huwa naitumia simu yangu kwa kiasi kirefu kwa sababu simu yangu ni kama ni kila kila kwa ni napata mafunzo kutoka kwenye simu yangu kuna mafunzo ya mitando kutoka kwenye simu yangu kuna mafunzo ya kielimu ambao ninayapata kutoka kwenye simu mbali mbali ambazo nafuatilia kutoka kwenye simu yangu kwani nachukua muda mrefu sana katika matu kwa siku, kwa sababu ninaona faida napata faida kwa sababu siku zote huwa naitumia kwa akili situmii tu kwa sababu ya kujihurumia pia kwa sababu ya kujielimisha siku zote, kwa hiyo ninapotumia simu yangu na kuna program mbali mbali ambazo hua napenda sana ikianza na Instagram. Ninapenda sana kuitumia Instagram kwa sababu humo walimu au wataalamu mbali mbali ambao ninafuatilia wanatoa elimu ya kupata hela au kupata kipato kupitia mitandao ya kijamii na pia kupitia programu ya youtube kusikiliza ama kuangalia katika simu yangu.

Maoni kwa wengine huwa napenda kuyapokea chanya kabisa kwa sababu kila moja ana amepekia maoni yake yeye mwenyewe kuhusu, kuhusu mimi. Kwa hiyo ninapenda kuyapokea mikono yote miwili na pia ninaanza kuchambua je. Katika maoni yao ni kodi nachambua moja baada lingine na maoni mazuri basi ninayafanyia kazi. Hivyo ndivyo navyopokea maoni kwa watu wengine na pia napenda sana kwa sababu maoni mengine ni mazuri na ya kukujenga kabisa. Kwani nayapokea kwa machanganua maoni yao na kuyafanyia kazi kwa ufasihi kabisa. Kwa ya maoni kwa watu wengine.

Ndiyo napenda sana kula samaki na pia nikitoweo cha maisha yangu na ukiangalia asili ya kabila langu tunapenda sana kula samaki. Mboga ama nikitoweo ambacho ni nakipenda na napenda sana na nikila. Kwamba nimeshimba na nimefurahia chakula kwa hivyo samaki ni mboga awe samaki wa baharini awe samaki wa maji chumvi ama maji baridi, napenda sana kula samaki.